Ndio, ninahifathi vitu vya dhamani ambavyo vina maana kubwa sana katika maisha yangu. Vitu hivi si vya kawaida kwangu, bali vina dhamani ya kipekee kwa sababu vinabeba historia. Kumbu kumbu au hisia za ndani kabisa. Kimoja kati ya vitu hivyo ni saa ya mkononi, ambayo nimekua nayo kwa muda mrefu sana. Saa imenisaidia katika hatua mbali mbali ya maisha yangu na imekua sehemu ya safari yangu ya kila siku. Kila ninapo ivaa, hunikumbusha umuhimu wa muda nidhamu na kujipanga katika maisha yangu ya kila siku. Si chombo cha kuonyesha muda peke. Bali ni kumbu kumbu ya juhudi, subira na hatua nilizopitia hadi kufika hapa nilipo leo. Kitu kingine cha thamani kubwa sana kwangu ni pete ya kifamilia ambayo imepitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Pete hii ina historia ndefu ya familia yangu na imekuwa ikihifadhiwa kwa uangalifu mkubwa kwa miaka mingi kila kizazi kimepewa jukumu la kuitunza na kuhakikisha inabaki salama ili ieze kuendelea kuridhishwa kwa kizazi kinachofuata. Pete hii hunikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya mnyororo mrefu wa maisha na kwamba ninayo wajibu wa kuheshimu waliotangulia pamoja na kuilinda heshima ya familia yangu. Vitu hivi vina nifundisha dhamana ya urithi na umuhimu wa kukumbuka tulikotoka. Vina nifanya nitambue kuwa si kila kitu cha dhamani hupimwa kwa pesa au muonekano wake wa nje. Wakati mwingine, dhamani ya kweli ipo katika hadithi, kumbu kumbu na maana iliyofichwa ndani ya kitu. Saa na pete hii hunipa hisia ya uhusiano wa karibu na familia yangu na hunikumbusha maadili niliyojifunza kama vile heshima uaminifu na uwajibikaji nina hifadhi vitu hivi kwa uangalifu mkubwa kwa sababu ninajua vina dhamani si kwa ajili yangu pekee bali kuwa kwa vizazi vijavyo. Na tamani siku moja niweze kuvikabithi kwa mtu mwingine katika familia yangu. Nikiwa nimevitunza vizuri kama nilivyo vikuta. Kwa kufanya hivyo, nitakuwa nime endeleza urithi na kumbu kumbu za familia yangu na kuhakikisha hadithi hizi zinaendelea kuishi hata baada ya mimi kutokuwepo. Kwa ujumia, vitu hivi ni sehemu muhimu ya maisha yangu na vina nafasi ya kipekee sana moyoni mwangu.